Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Huwa napata burudani sana kufuatilia mechi hasa mpira wa miguu kwa sababu inanipa msisimko na kunisaidia kupumzika. Ingawa si mara nyingi nacheza kutazama hunifanya nijisikie kama niko uwanjani na pia hunileta karibu na marafiki tunapojadili michezo.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba yangu mapema na kueka vipa umbele. Hua nagawanya kazi kulingana na umuhimu na muda uliopo. Kisha najitahidi kuzingatia mpango nilioweka. Pia huepuka vitu vinavyo poteza muda. Hili ni hakikishe na maliza kazi kwa wakati na kwa ufanisi.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kuanza kabla ya wakati. Huwa nagawanya kazi katika hatua ndogo ndogo ili isionekane nzito. Na nafanya ufatiliaji wa maendeleo yangu mara kwa mara. Hii hunisaidia kuepuka presha ya mwisho na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati.

Nguvu zangu kazini ni uwajibikaji umakini na uwezo wa kujifunza haraka. Huwa nafanya kazi kwa bidii na kuhakikisha ninatekeleza majukumu yangu kwa usahihi. Pia ninaweza kuzoea mazingira mapya kwa urahisi na kushirikiana vizuri na wenzangu ili kufikia malengo ya pamoja.

Ili kushirikiana na timu huwa nawasiliana kwa uwazi. Nasikiliza mawazo ya ya wengine na kushiriki maoni yangu kwa heshima. Pia nashirikiana kugawana majukumu. Kusaidiana pale inapohitajika na kuhakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa ili tufikie malengo kwa pamoja.

Ndiyo, napiga kura ninapopata nafasi. Kwani naona ni wajibu wa raia kushiriki katika uchaguzi kwa sababu ni njia ya kutuo maoni na kuchangia maamuzi yanayoathiri jamii. Pia nahakikisha ninafanya hivyo kwa amani na kwa kufuata sheria zilizowekwa.

Ndiyo nimewai kufanya yoga mara chache hunisaidia kupumzisha mwili na akili kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha umakini ingawa sifanyi mara kwa mara ninaona ni mazoezi mazuri hasa baada ya kazi au siku yenye shughuli nyingi.

Ndiyo nimewai kusafiri kwa ndege ilikuwa ni uzoefu mzuri na wakusisimua hasa kuona mandhari nikiwa angani safari hiyo ilinisaidia kuokoa muda na kunifanya nijifunze jinsi ya kufuata taratibu za usafiri wa anga kwa tulivu na kwa amani.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali huwa natumia mawasiliano ya wazi na mara kwa mara. Kama barua pepe, simu au programu za mkondoni huweka malengo na ratiba wazi, hufuatilia maendeleo ya kila mmoja na kushirikia na ili kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa wakati. Pia huchangia mawazo na kusaidia wenzangu pale napohitajika ili tufikie malengo ya.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu wengine kwenye shughuli za kijamii kusaidia pale inapohitajika na kushiriki katika mazungumzo yanayolenga kuboresha mazingira yetu. Pia hujitahidi kuheshimu wengine na kutoa mchango wangu mdogo hili kuimarisha mshikamano na maendeleo ya jamii.

Nimewehi kujaribu pizza ya kiitaliano. Ilikuwa tofauti na vyakula nilio kuwa nimetengeneza au kula nyumbani na nilifurahia ladha zake za kipeke na mchanganyiko wa vyambatu. Pia ilinifanya nijifunze kuhusu utamaduni wa kula na nchi nyingine. Muziki.

Sherehe yangu ninayo pendezwa nayo ni krismasi. Napenda mazingira ya furaha, mshikamano wa familia na marafiki pamoja na desturi za kushirikiana zawadi na chakula kizuri. Sherehe hiyo hunipa hisia za upendo, amani na furaha ya kipekee.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, napenda kuanza siku mapema kwa sababu hunipa muda wa kupanga shughuli zangu kwa utulivu na kufanya kazi kwa ufanisi kabla ya siku kuwa na pilkapilka nyingi.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya, uniwezesha kugundua ladha tofauti, kujifunza kuhusu tamaduni mbali mbali. Na kufanya kila mlo kuwa wakusisimua ingawa si kila mara napendelea kila kitu, jaribio hilo hunifanya niwe mchangamfu na mwenye hamu ya kujifunza.

Kumbu kumbu ya kutisha niliyoikumbuka ni wakati nilipokuwa kwenye ajali ndogo ya barabarani. Ingawa sikupatwa na madhara makubwa, ilikuwa ya kushitua na kunifundisha kuwa makini kila wakati barabarani. Tukio hilo lilinifanya niwe makini zaidi na kuthamini usalama wangu na wawengine.

Ushauri nitakayo mpa mtu mwingine ni kufuata ndoto zao kwa bidii, lakini pia kuwa na subira na kujifunza kutoka makosa. Ni muhimu kushikilia malengo, kushirikiana na wengine na kutohofia changamoto, kwani kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kukua.

Ninapo shugulikia wateja, huwa nasikiliza kwa makini maitaji yao, nawajibika na kujibu kwa heshima na kwa wakati. Pia ufanya jithihada kuhakikisha wateja wanaridhika, kutoa suluhisho zinazofaa, na kudumisha mawasiliano mazuri ili kuimarisha usiano wa muda mrefu.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha malengo yangu ya kitaaluma na kushiriki ujuzi wangu kusaidia wengine. Ninataka kuwa na ushawishi mzuri. Kuunda maisha yenye maana na kuhakikisha napiga hatua kwa kuendelea kujifunza na kukua kila siku. Huku, nikihimiza, wengine kufanya vivyo hivyo.

Jambo muhimu nilio jifunza. Nilifunzwa na mzazi wangu alinifundisha kuhusu thamani ya bidii uaminifu. Na heshima kwa wengine. Ushauri wake umenisaidia kufanya maamuzi sahihi maishani. Kushugulikia changamoto kwa busara na kuunda tabia nzuri kazini na kijamii.

Napenda juisi ya embe. Ina latha tamu na huburudisha sana. Hasaa inapo kuwa baridi. Pia inanipa nguvu na hunifanya nijisikie vizuri. Ndiyo maana hwua nachagua mara nyingi.

Kila siku mimi hutumia usafiri wa uma. Kama basi au matatu kwenda kazini au shuleni ni rahisi nafuu na husaidia kuepuka msongamano wa barabara. Wakati mwingine pia natembea kwa miguu ikiwa ni umbali mfupi.

Ndiyo natoa sadaka au michango kadri ya uwezo wangu hii husaidia kusaidia wale wanao hitaji kushiriki katika shughuli za kijamii au za dini na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii.

Mara nyingi, mimi hutumia programu kama WhatsApp, Gmail na Google Drive. WhatsApp hunisaidia kuwasiliana na marafiki na wenzangu kwa haraka. Gmail kwa barua pepe za kazi na maswala rasmi na Google Drive kwa hifadhi na kushirikiana na nyaraka muhimu. Pia napenda kutumia programu za kalenda na kuchukua noti ili kupanga muda wangu vizuri.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Kwa mapana kufanya kazi za ofisi kuandika nyaraka. Hutumia baruapepe na kufanya utafiti mtandaoni pia ninatumia kompyuta kusoma makala au kujifunza ujuzi mpya. Kwa hivyo ni chombo muhimu sana katika maisha yangu ya galaxy.

Ndiyo napenda kuvaa kofia hasa pale ninapokuwa nje au wakati wa jua kali husaidia kulinda kichwa na macho yangu kutokana na jua na pia hutoa mtindo fulani wa mavazi pia wakati mwingine ni sehemu ya kawaida ya mavazi ya kila siku.

Ndiyo, navaa miwani mara kwa mara, hasa pale ninapokuwa nikitazama kompyuta au kusoma. Husaidia kulinda macho yangu na kufanya nitazame vizuri bila kuchoka. Pia mara nyingine, huwa sehemu ya mtindo wangu wa kila siku.

Kumbukumbu nzuri za shule ninazokumbuka ni wakati wa michezo na marafiki. Tulicheka sana kushirikiana kwenye michezo ya timu na kushirikiana masomo. Pia nakumbuka walimu wema walituongoza kwa subira na kutufundisha kwa njia ya kuvutia. Jambo linalonifanya niwe na furaha na hamu ya kujifunza kila siku.

Ndiyo napenda kuendesha baisikeli hunisaidia kufanya mazoezi kupumua hewa safi na kupumzisha akili pia ni njia nzuri ya kusafiri umbali mfupi na kufurahia mazingira bila msongamano wa magari.

Mimi napendelea tishati kwa sababu ni rahisi, starehe, na inafaa kwa shuguli za kila siku. Ingawa shati linaweza kuonekana rasmi na lenye mtindo. Tishati hunipa uhuru wa kujisikia vizuri na haraka kuvaa bila usumbufu. Hasa wakati wa kazi, zisizo rasmi au burudani.

Ndiyo napenda vipuli mara kwa mara vinaongeza mtindo wa mavazi hufanya niokane wa kipekee na mara nyingi huongeza hisia za furaha kwa rangi na muundo wake pia vinafaa kwa sherehe au siku za kawaida.